Mwadishi wa vitabu ni naye mpeda ni Shaban Robert namdhamini kwa sababu aliandika vitabu vyenye mafuzo ya maadili, hekima na lugha nzuri ya kiswahili. Kazi yake kama kusa dikika na siku ya watenzi wote zinaelimisha na kumfanya msomaji afikiri kwa kina kuhusu maisha na jamii. Shaban Robert amechangia sana kukuza kiswahili na fasihi ya Afrika. Ndio maana anaheshimiwa na kupendwa na wasomaji wengi.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi. Muziki wa jadi una dhamani kubwa kwa sababu huakisi utamaduni, historia na mira za jamii. Unafundisha maadili, hutumika katika sherehe, ibada na matukio ya kijamii. Pia, midundo na ala za asili, huleta hisia za furaha na mshikamano. Kwa ujumla, muziki wa jadi ni urithi muhimu unaopaswa kuhifadhiwa na kuenziwa.

Hapana, sijawahi kusafiri kwa dege kwa sababu mimi si binadamu. Hata hivyo, kusafiri kwa dege ni jia ya haraka na sarama ya kufika bali kwa muda mfupi. Watu wengi hupeda kusafiri kwa dege kwa ajili ya kazi, masomo au mapumziko kwa sababu huwokoa mda na huwapa uzoefu mpya wakuona maeneo tofauti.

Shuba ni nasho kipeda zaidi nyubani ni sebure. Napenda sebure kwa sababu dipo familia hukusanyika pamoja kuzungumza, kupumzika na kutazama televisheni. Ni shuba shenye nafasi ya kukaribisha wageni na ureta hisia za ukaribu na mshikamano. Pia sebure huwa na mwanga mzuri na hewa ya kutosha. Jabo rilinaro nifanya nijisikie huru na mtulivu. Kwa ujumla, sebure ni shuba muhimu kinashoreta fraha, mapumziko na mawasiriano mazuri nyubani.

Ninafanya mambo mbalimbali kuringa mazingira. Kwanza nagawanya taka na kutupa taka mahali sahihi ili kupunguza uchafuzi. Pia huokoa matumizi ya maji na umeme kwa kutumia kwa uangalifu. Ninapenda kutumia bidhaa zinazoweza kutumika tena na kuepuka plastiki zisizo za lazima. Zaidi ya hayo, huelimisha wengine kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira na kushiriki shughuli za usafi au upandaji miti napowezekana. Kwa ujumla, hatua dogodogo za kila siku, huchangia sana katika kulinda mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Maonyesho ya sanaa univutia kwa sababu huonyesha ubunifu, vipaji na ujumbe balibari wakijamii na kitamaduni. Kuangalia michoro, vinyago au kazi za mikono unisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya wasanii na kuthamini sana zaidi. Pia maonyesho hunipa muskumo wakufikili kwa kina na kukuza ubunifu wangu.

Nimewahi kusafiri kuenda mahali pazuri penye mandhari ya asili, kama maeneo yenye milima, miti mingi na maji. Safari hiyo ilinipa furaha kwa sababu ya hewa safi, utulivu na uzuri wa mazingira. Nilifurahia kuona mandhari ya kijani, kusikiliza sauti za ndege na kupumzika mbali na kelele za mjini. Kusafiri, sehemu kama hiyo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya kudhamini uzuri wa maumbile.

Kwa kawaida, huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku, hasa asubuhi, mchana na jioni. Kufanya hivyo hunisaidia kupata taarifa muhimu kwa wakati, kujibu ujumbe wa kazi au masomo na kufuatilia majukumu yanayo nihusu. Hata hivyo, hujaribu kutoangalia barua pepe kila dakika ili kuepuka usumbufu na kuzingatia kazi nyingine muhimu.

Dio, teknolojia ya sauti hutumika sana siku hizi. Inatumika katika vifaa kama simu, speaker jaja na programu za amli za sauti. Teknolojia hii hurahisisha mawasiriano kutafuta taarifa na kuthibiti vifaa bila kugusa. Pia husaidia watu wenye uremavu wakuona au kusoma. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni muhimu kwa sababu huwokoa mda na kufanya matumizi ya teknolojia yawe lahisi zaidi.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu na furaha. Mara nyingi hutumia muda na familia au marafiki wa karibu, tukila pamoja na kuzungumza. Wakati mwingine, hupokea pongezi na zawadi ndogo zinazo fanya nijisikie kudhaminiwa. Pia, hutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya ya mwaka unaofuata. Kilisho muhimu kwangu si sherehe kubwa, bali furaha, shukrani na kuwa pamoja na watu ninao wapenda.

Kazi ya nyumbani ni nayoshukia zaidi ni kufua nguo kwa mikono. Kazi hii ushukua muda mwingi na inachosha. Hasa ka ma nguo ni nyingi au nzito. Pia wakati mwingine, uitaji nguvu nyingi na majimengi. Hata hivyo ni kazi muhimu kwa usafi, hivyo ufanyika risha ya shangamoto zake.

Utoto nilipenda sana kucheza michezo na wezangu kama mpila kukibia na michezo ya jadi. Pia nilifurahia kusoma vitabu na kuskiriza hadithi kwa sababu zilinipa maalifa na kuchichochea kufikilia. Wakati mwingine nilipenda kusaidia kazi ndogondogo nyumbani na kujifunza vitu mpia. Kwa ujumla utoto wangu ulikuwa nafuraha michezo na kufuza mambo yalio nijenga kwa nilivyo leo.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kucheza na watoto huleta furaha kwa sababu watoto wanaloho ya furaha, ubunifu na ukweli. Pia, kucheza nao hunisaidia kuelewa mawazo yao, kuwafudisha maadili mema na kuwapa upendo. Michezo huwasaidia watoto kukua kimwili na kiakiri. Kwa ujumla, kucheza na watoto ni jambo la kufurahisha na lenye manufaa kwao na kwa mtu mzima pia.

Wazo zuri nililo naro kwa siku ya leo ni kuanza siku kwa kushukurani na niya njema. Kufanya jabo moja jema kwa mtu mwingine hataliwe dogo kunaweza kuleta furaha kubwa. Pia ni siku nzuri ya kujifunza kitu kipia, kupanga kazi kwa utaratibu na kujitunza kiafia. Kwa ujumla, wazo la leo ni kutumia muda vizuri kuwa na mtazamo chanya na kufanya yaliyo bora bila kukata tamaa.

Zoea nzuri nililojenga na kupanga ratiba ya kila siku. Zoea hili hunisaidia kutumia muda vizuri, kutekeleza majukumu kwa mpangilio na kuepuka msongamano wa kazi. Pia nimejenga tabia ya kusoma au kujifuza jabo jipya kila siku hata kwa muda mfupi. Hii huniongezea maarifa na kunifanya ni boreshe taratibu. Kwa ujumla, zoea hizi hunisaidia kuwa na nidhamu maendeleo na mtazamo chanya katika maisha ya kila siku.

Hapana, sijawahi kufanya yoga kwa sababu mimi si binandamu. Hata hivyo, yoga ni mazoezi mazuri sana kwa watu. Husaidia kupumzusha mwili na akili, kuboresha unyubufu, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Watu wengi uhfanya yoga asubuhi au jioni ilikuwa na utulivu na afya bora.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuwa washangamfu na mwenye heshima, kwanza huwaza kwa kusarimiana na kuanzisha mazungumuzo ya kawaida. Pia husikiriza kwa makini, kuonyesha nia ya kujua wengine na kuheshimu maoni yao, kushiriki shughuri za pamoja kama masomo, kazi, au michezo husaidia kujenga urafiki haraka. Zaidi ya hayo kuwa mwaminifu, msaada na mwenye tabia jema huwafanya watu wajisikie huru kuwa karibu nami.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua mpya inapoanguka ardhini. Harufu hii huniletea hisia za utulivu, usafi na mwanzo mpya. Pia napenda harufu ya chai au kahawa asubuhi kwa sababu hunipa hamasa na faraja. Kwa ujumla napendelea harufu laini na za asiri zinazotuliza akiri na kufanya mtu ajisikie vizuri.

Napenderea kura wari zaidi kuriko ugari. Wari ni rahisi kuadaa na unaweza kuriwa na vyakura baribari kama boga, maharagwe au nyama. Pia, una ladha nyepesi inayopendana na vyakura vingi. Hata hivyo, ugari nao ni shakura muhimu na shenye kushibisha hasa katika jamii nyingi. Kwa ujumla, vyote ni vyakura vizuri lakini kwa ratha na urahisi napendelea wali.

Napenda kula mboga za majani, hasa, mchicha, matembele, sukumawiki na kabichi. Mboga hizi zina virutubisho vingi na husaidia kuimarisha afya ya mwili. Napenda kuzila kwa sababu ni rahisi kuandaa na zina ladha nzuri zikichanganywa na vyakula kama wali au ugali. Mboga pia hunisaidia kupata nguvu na kuwa na afya njema kila siku.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza na kushirikiana shughuri za pamoja. Mala nyingi tunakura pamoja, tunacheka na kushirikiana habari za siku. Pia napenda kutumia muda huo kupumzika, kutazama televisheni au kushiriki kazi dogo dogo nyumbani. Kuwa na familia hunipa furaha, faraja na hisia ya upendo. Kwa ujumla, kutumia muda na familia hunisaidia kuimarisha uhusiano na kudumisha amani na mshikamano.

Napanga kazi zangu kwa kuweka marengo wazi na ratiba ya kila siku. Kwanza, huothoresha mambo muhimu ninayotakiwa kufanya. Kisha huyaweka kwa mpagirio wa kipaubele. Pia, hugawa kazi kubwa kuwa sehemu dogo dogo, iri ziwe rahisi kutekerezwa. Hutumia mda wangu vizuri kwa kuepuka usubuvu na kujitathimini mwishoni mwa siku. Jia hii hunisaidia kukamirisha kazi kwa wakati na kwa ufanisi.

Napenda rangi ya buluu nyepesi au kijani laini kwa ukuta wa chumba. Rangi hizi hutuliza akili, huleta hisia ya amani na hunisaidia mtu kupumzika vizuri. Pia hufanya shuba kinaonekana nadhifu na chenye mwanga. Rangi hizi zinaendana na mapambo mengi na ni mazuri kwa chumba cha kulala au cha kusomea.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza kwa kuamuka mapema na kujipanga, kwanza hushukua muda mfupi wa kutulia na kuwaza mipango ya siku. Kisha huoga, huja, safisha na kuvaa nguo. Baadae hula kifunguakinywa chepesi ili kupata nguvu. Kabla ya kuanza shughuri, hupitia ratiba yangu na kupanga vipa umbele. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikwa mtulivu mwenye umakini na tayari kufanya kazi vizuri.